Ndio, nimewahi kutembelea ziwa lililo na maji safi na yenye utulivu. Na ni uzoefu ambao hauwezi kusahaulika. Nilipofika huko, nilishangaa uzuri wa mazingira wingi wa mimea na ndege waliokua karibu na ziwa. Na jinsi maji yalivyo, safi na yanayongaa chini ya jua. Kutembelea ziwa hili kunanisaidia kupumzika kiakili na kujisikia karibu na asili. Kwani utulivu wa maji na sauti ya mawimbi madogo hufanya akili ipumzike na msongo wa mawazo upungue. Zaidi ya hapo, kutembelea ziwa au mtu hufundisha umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Niliposhuhudia wanyama na mimea wakiwa katika mazingira yao ya asili, nilitambua jinsi maji safi ni muhimu kwa maisha ya binadamu na viumbe wengine. Hii ilinifundisha kuhifadhi rasilimali za maji, kuepuka, uchafuzi na kudhamini urithi wa asili uliopo karibu nasi. Pili, uzoefu wa kuenda kwenye ziwa au mto hufanya nipate furaha ya kijamii na kumbukumbu nzuri. Mara nyingi ningeenda pamoja na familia au marafiki, tukicheka, kuogelea au kufanya pikniki karibu na maji. Kushirikiana na wengine katika mazingira mazuri, kunaboresha, uhusiano, kuunda kumbukumbu za furaha na kunifanya niwe na mtazamo, chanya wa maisha. Kwa hivyo, kutembelea ziwa au mto si tu burudani, bali pia ni elimu, faraja na mshikamano wa jamii.